Ndiyo, napenda sana kucheza ngoma kwa sababu hunipa furaha na hunifanya nijisikie huru. Ngoma ni njia ya kuunganishwa na tamaduni na marafiki na pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapocheza nahisi nishati na uhai na maranyingi hupata ubunifu mpya. Kupitia ngoma nimejifunza kwamba mwili na roho vinaweza kushirikiana kuleta amani na furaha. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu, ya kijamii na ya kibinafsi.

Ndio, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu inanipa utulivu na nafasi ya kupanga muda wangu vizuri. Kuwa nyumbani, naeza kuzingatia kazi bila usumbufu na pia kuunganisha majukumu ya kifamilia na ya kikazi kwa urahisi. Mazingira ya nyumbani, hunipa faraja na hunifanya kuwa na ubunifu zaidi. Kupitia kufanya kazi nyumbani nimejifunza nidhamu, kujipanga na umuhimu wa kuweka mipaka ili kudumisha uwiano kati ya kazi na maisha binafsi.

Ndiyo, napenda kunywa maziwa kwa sababu hunipa afya na nguvu za mwili. Maziwa yana viturubisho muhimu kama proteini na kalsiamu. Vinavyosaidia mifupa na meno kuwa imara. Pia hunipa utulivu na faraja, hasa ninapokunywa kikombe cha maziwa ya moto jioni. Mara nyingi nakunywa maziwa nyumbani na nimejifunza kwamba ni kinywaji rahisi lakini chenye manufaa makubwa kwa maisha ya kila siku.

Ndiyo, mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Simu hunipa nafasi ya kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja na kufanya malipo papo hapo bila kusafiri. Pia yanisaidea kuokoa muda na kupata offer nzuri mtandaoni. Ingawa nahakikisha usalama wa taarifa zangu. Nimejifunza kwamba ununuzi kwa simu ni njia bora ya kufanikisha mahitajia ya kila siku kwa urahisi na ufanisi.

Napenda sana filamu za sayansi ya kubuni kwa sababu hunipeleka kwenye ulimwengu wa mawazo na teknolojia ya baadae. Filamu hizi hunikumbusha kwamba ubunifu hauna mipaka na kwamba kesho inaeza kuwa tofauti kabisa na leo. Ninapo zitazama nahisi msisimko na shauku ya kujifunza mambo mapya kuhusu sayansi na maisha ya binadamu. Mara nyingi huonyesha changamoto na suluhisho za kipeke na hunifundisha kufikiria kwa upana zaidi. Kupitia filamu hizi nimejifunza kwamba mawazo ya leo yanaweza kuwa uhalisia wa kesho.

Kumbukumbu ya kutisha nilionayo ni wakati nilipokuwa mtoto na kukwama gizani baada ya umeme kukatika. Nilihisi hofu kubwa kwa sababu kila kitu kilikuwa kimya na giza lilitanda. Baada ya muda nilijifunza kutulia na kutumia mshumaa na hofu ikapungua. Tukio hilo lilinifundisha kwamba mara nyingi hofu hutokana na kutojua na ukijipa utulivu unaeza kushinda hali ngumu.

Majira ninayo yapenda zaidi ni kiangazi kwa sababu huniletea joto na muanga wa jua unautia moyo. Nakumbuka nilipokuwa mdogo, kiangazi kilihusiana na michezo ya nje na safari za familia. Mambo lililo nifanya nipende, majira haya zaidi. Wakati wa kiangazi napenda kutembea, kusoma vitabu nje na kushiriki shuguli za kijamii kwa urahisi. Hali ya hewa huwa nyepesi na yenye furaha, ikinipa nguvu za hamasa ya kujaribu mambo mapya. Kiangazi hunifanya nijisikie huru, mwenye matumaini na nishati ya kuendeleza ndoto zangu. Kupitia majira haya nimejifunza kwamba jua na joto si tu hali ya hewa, bali pia chanzo cha furaha na uhai.

Nangoja barua pepe marakadhaa kwa siku, hasa asubui na jioni. Mara nyingi ni nazifuatilia kwa sababu ya maswala ya masomo na miradi ya kikazi. Ili kuepuka msongamano, hutumia arifa na kupanga mda maalumu, wakuzikagua. Barua pepe muhimu huwa rahisi kukumbuka kwa sababu zinahusiana na majukumu ya kila siku. Nikisahau huandika kumbukumbu au kutumia kalenda ili nisipoteze taarifa. Kwa ujumla, kusimamia baruapepe kwa nidamu hunisaidia kubaki na mpangilio na kujibu kwa wakati.

Simu yangu ni kifaa ninachotumia kila siku kwa mda mrefu hasa kwa mawasiliano na kutafuta taarifa. Programu ninazo jitumia zaidi ni Whatsapp na Google kwa sababu zinaniunganisha na marafiki na pia kunisaidia katika masomo na miradi. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana lakini ilinifundisha thamani ya teknolojia. Leo simu inanisaidia kupanga ratiba, kusoma barua pepe na hata kutulia kwa kusikiliza muziki. Naamini mda mzuri wa kuzima simu ni usiku kabla ya kulala, ili kupumzika bila usumbufu wa arifa. Kwangu, simu ni chombo cha urahisi wa namzaada wa maisha ya kila siku.

Changamoto ninazokutana nazo kazini mara nyingi zinahusiana na muda na mawasiliano. Wakati mwingine, majukumu yanakuwa mengi na muda mdogo. Hivyo nahitaji kupanga ratiba kwa umakini. Pia, tofauti za maoni kati ya wenzangu zinaweza kuleta changamoto. Lakini huwa ninajaribu kusikiliza na kutafuta suluhisho ala pamoja. Teknolojia pia kuleta changamoto. Hasa pale inaposhindwa kufanya kazi kwa wakati. Hata hivyo, changamoto hizi hunifundisha uvumilivu nidhamu na mbinu bora za kushirikiana na wengine.

Ninapendelea kuvaa tshati kwa sababu ni rahisi na huru, hasa katika mazingira ya kila siku. Tshati hunifanya nijiskie huru na kustarehe na ni rahisi kulinganisha na surwali au jeans. Hata hivyo, shati ninalihusisha na hafla rasmi au kazini, ambapo linatoa ta swira ya heshima na umakini. Kwangu, chaguo linategemea mazingira, lakini kwa maisha ya kawaida, tshati ndilo chaguo langu bora.

Tukio muhimu katika maisha yangu ilikuwa siku ya kuhitimu chuo, ilikuwa ishara ya juhudi na nidhamu yangu na pia furaha ya kushiri. Kiana na familia na marafiki waliunga mkono safari yangu. Nilihisi fahari kubwa kwa kufanikisha lengo ambalo nilikuwa nilikipigania kwa mda mrefu. Tukio hilo lilinifundisha thamani ya uvumilivu na kunipa motisha ya kuendelea kufuata ndoto zangu.